Maoni nayapokea kwa njia mbili tofauti. Na njia ya kwanza ni kulingana na maoni yenyewe. Maoni kama ya kukosowa maoni ya kusihi, maoni ya kupea husia, maoni ya kufanya utenda kazi wako ama kitu fulani kiongeze kwa hali ya juu msingi wake. Maoni yale naipokea kwa moyo mmoja nakubaliana na yule ambaye ananipa maoni yale na ninafuraia sana kupata maoni yale na ata kueza kumskiza. Lakini maoni yale ya uchokozi, maoni ya kukera, maoni ya kusumbua tu. Maoni yale nayapokea kwa njia isio mzuri na kueza kuyakataa. Na humu duniani watu wataongea na kwa hivyo unawaacha waongee waseme yale ambayo wako nayo nawe utachukua ndani yale ambayo yanakufa. Na kwa hivyo hizo ndizo njia mimi ninazozitumia kupokea maoni kutoka kwa wingine.

Ili kuongeza uzalishaji wangu nina mambo kadha ambayo ninafanya na mambo haya ni yafuatayo. Kuongeza uzalishaji inahitaji mtu kuwa mwenye bidii, mtu kuwa mwaminifu na mtu kuweka nguvu zake na akili zake kwenye kazi fulani kwa kitu ambacho anataka kuzalisha. Na ili kuongeza uzalishaji wangu, ninakuwa mtu mwaminifu, ninafanya kazi yangu kwa bidii, nina bidii ya mchwa, ninajituma sana kufanya jambo fulani lile ambalo ninatakakukamilisha au malengo yangu. Na ukifanya hivyo unapata uzalishaji wako kuwa waongezeka kwa njia moja au nyingine na wakati huo pia unafurahia na kuona matunda yako na kwa hivyo inakupatia motisha wa kuendelea kuwa mtu mwenye uaminifu, kuwa mtu mwenye bidii na, kutekeleza ama kufanya kazi kwa nguvu ili upate kuzalisha.

Kusafiri kuna njia, kadhaa za kusafiri. Na kwangu kabisa, mimi nikisafiri kutoka nyumbani au kuenda mahali popote, ninatumia gari. Au piki piki. Hizo hivo ndivo kwa sasa, ambavyo nimeweza kulitumia. Na, natumia gari ndogo gari la gari la uma. Magari ya uchukuzi ya uma. Ama ninaweza kutumia gari la mtu, binafsi. Naweza kutumia basi au pikipiki. Au, kuna njia nyingine ya usafiri naweza kutumia pia tuk-tuk.

Tabia ninayoipenda kwa wengine au wenzangu ni mtu mwaminifu. Na kwa nini nasema napenda mtu mwaminifu? Kwa kuwa, uwaminifu ni kitu cha maana sana kwenye jamii. Na mtu akiwa mwaminifu, yuwaweza kukusaidia pahali pakubwa sana. Kuliko mtu awe muongo, mtu awe mnafiki, mtu kitu kingine ambacho pia napenda kwa watu wa ama wenzangu ni mtu awe mtu wakusema ukweli. Na mtu aonyeshe sura yake ya ukweli. Sio kujificha, sio kuweza kujifanya. Kuwa yeye ni rafiki yako lakini nyuma yako yuakuongelea mabaya. Nyuma yako yuwakufanyia vitu vibaya. Na nikipata tabia kama hizo kwa mtu mwenye mwaminifu mtu wakusema ukweli ninafurahiya sana na nitabia ambayo ninapenda kwa wengine.

Naweza kusema siyo mtu mmoja ambaye anaweza kunifundisha jambo au mambo muhimu kwa kuwa dunia ina mafunzo kila siku na waweza pata mtu tu kwenye barabara akakuambia jambo fulani na linakuwa lenye mafunzo kubwa. Lakini mojawapo ya mambo muhimu ambayo nilijifunza yaliweza kufunzwa niliweza kuambiwa na baba yangu, mama yangu, nyanya yangu. Na hata mwalimu mmoja pale shuleni waliweza kuniambia mambo fulani ambayo ninaona ni ya muhimu sana na yananisaidia kwenye maisha na nitazidi kuyafuata.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya kujiendeleza, mafunzo ya kujikuza, mafunzo ya kwenda anga za juu kabisa. Na katika kazini pia mafunzo ya kufanya mahali pa kazi pawe, mahali salama, kusikwe na misongo ya mawazo, tofauti, tofauti, kule kukosana, kupungue.

Kupumzika au kutulia wakati mwingine ni kitu cha maana kwenye maisha ya binadamu au kwenye afia ya binadamu na kutulia huja baada ya kufanya kazi. Umefanya kazi, umepata malengo yako, unachukua wakati upumzike. Hata biblia takatifu inasema, mungu baada ya kuiumba, mbingu na inchi. Siku ya saba, alipumzika. Na kutulia au kupumzika natumia njia hii. Njia ya kutulia tu na kufanya meditation. Na wakati ambapo nilipojifunza njia hii, imekua miaka kadhaa nilipata kuwa njia hii ndio muafaka ya kutulia na kupumzika. Tulia na unaanza kufikiria mambo ambayo umeweza kufanya. Umetumia njia gani na kama umefanikiwa umefaulu au la na ninachukua muda wa dakika thelathini kutulia tu na kufanya meditation na baada ya pale kupumzika ninajihisi mwenye nguvu tena. Ninajihisi niko shwari. Ninajihisi kuwa niko salama nimepumzika na mwili wangu umekubali kuwa nimepumzika na niko tayari kuendelea na kufanya kazi nyingine kama bado ipo.

Mara nyingi ninacheza na marafiki wangu na kucheza huku kuna michezo mbali mbali ambaye tunacheza, tunacheza michezo wa mpira wa mguu, michezo ya ubao. Na hata michezo ya akili, inayo husisha akili zetu sana. Na wakati mwingi ninacheza na marafiki zangu na familia yangu.

Kwa sasa hivi ninatumia Wi-Fi lakini wakati mwingine ambapo stima inaweza kupotea au nitoke mahali ambapo nipo sasa hivi ninabadilisha na tumia data ya simu lakini kwa sasa hivi ninatumia Wi-Fi.

Mazingira ya kazi ambayo ninayapenda ni mazingira yenye utulivu, mazingira yenye upendo, na mazingira yenye utendakazi, na pia mazingira yenye utu. Kwa kuwa vigezo hivyo vyote vikiangaziwa, watu watafanya kazi vizuri, utendakazi wao utaimarika na wataweza kufanya kazi nzuri sana.

Ninapendelea mwanga wa kati. Kwa kuwa macho ya binadamu, binadamu walipoumbwa kuna vitu mwilini mwake viliweza kuwekwa ili kustahimili mazingira fulani. Na mwanga mkali sio mzuri kwenye macho ya binadamu. Kwa kuwa unaweza kuathiri macho yako na hutaweza kuona vizuri baada ya muda fulani. Sasa ndio kwa hivyo, mimi ninapenda mwanga wa kati ili niweze kuyatumia macho yangu kwa muda mrefu. Nisipate shida zozote za kiafya ya macho mapema.

Utaratibu wangu wa jioni ni ufuatavyo. Nikisha toka kazini, ninakuja nyumbani na ninapumzika kidogo. Kwanza kabisa ninaenda bafu, ninapata kuoga, halafu ninapumzika kidogo. Sherehe za jioni sina, lakini kukitokea jambo au jambo fulani ambalo linafaa kufanywa jioni hiyo, ndiposa basi nitalizingatia na nitalifanya. Na ninajiandaa kulala kwa njia ifuatayo, ninajitayarisha na ninaweza kusoma kitabu dakika thelathini hivi. Halafu ninaenda kwa malazi. Na furaha ninayohisi wakati wa jikoni, wa jioni ni ule kupata kupumzika na kuangazia mambo ambayo nimeishughulikia siku hiyo. Kuangazia kama nimeweza kufaulu kwa mambo ambayo nilifanya au sikufaulu.

Baada ya siku ndefu, ninatumia, ninafuata mpangilio huu kwa ajili ya kupumzika. Nikirudi nyumbani, ninaenda bafu, ninaoga, na baada ya pale ninarudi, ninafanya meditation, dakika kumi, na baada ya hapo, ninajilaza kitandani mwangu, na nalala kidogo, kwanzia dakika arobaini na tano hadi lisaali moja.

Zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea ilikuwa daluga za kucheza mpira mguu kutoka kwa mama yangu mzazi. Nikiwa kwenye kidato cha nne katika shule ya upili. Ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa na wakati aliponiletea zawadi hiyo. Nilipokea kwa furaha sana kwa majonzi yenye furaha na nilipokea kwa njia mzuri sana. Nilifurahia sana.

Ninapenda kusimamia kwa kuwa tangu niwe mtoto nimeweza kujiambia au ninaamini kuwa mimi nina vile vigezo au vitu ambavyo vinahitajika kutoka kwa kiongozi kwa hivyo nimeweza kujiona kama kiongozi kutoka kitambo na ni kwa muda mrefu na kwa hivyo ninafikiri au ninawaza au ninajua ninaweza kuwa kiongozi mwema. Na kwa hivyo ninapenda kusimamia jambo fulani au watu fulani. Wakifanya kitu au jambo fulani likitendeka.

Mafunzo ya kazi ambae yamenisaidia ni kwanza kabisa ukiwa kazini dumisha utulivu, dumisha amani na ukiwa pale kazini jifunze kushirikiana na kutangamana na watu kwa njia mzuri. Na nafikiri hayo ndiyo mafunzo ambae yameweza kunisaidia sana kwenye maisha yangu ya kazini. Na nina shukuru sana mafunzo hayo nina yafuata. Na nina yafuata kabisa.